Diyo ninapenda kucheza ngoma. Ile ngoma abayo ninacheza inalingana na vile abavyo ninavyohisi. Kwani kuna wakati abao unacheza ngoma za kukutuliza na kuna wakati ambao unacheza ngoma za kukupea nguvu iwe ya kazi ama ya kiroho. Pia wakati mwigine unacheza ngoma kulingana na kisiasa, wakati mwingine unacheza za kitamanduni na zingine saa zingine unacheza za kiroho, kulingana na vile abavyo unavyohisi. Kucheza ngoma ni jabo moja abalo linatuliza watu wengi sana na pia mimi linanipea utulivu na linanisaidia kushindana na misukosuko ya maisha.

Ndiyo nimewahi kufuga wanyama. Si mara moja ama si mara mbili, lakini hadi saa hizi ninapoongea niko na wanyama pia ambao nimefuga. Hawa ni wanyama ambao nimefunga kama nguruwe, samaki na kuku. Hawa wanyama siwafugi wakiwa kama kipenzi ama pet. Ni wanyama ambao nimefuga kwa namna ama nimewafuga, nikieneza ama nikitaka wakue wanyama ambao nitauza badaye. Hii ni njia ya kujikimu kimaisha Ninapenda kufuga wanyama sana na ni jambo ambalo ningetaka kuendelea nalo na ni kitu ambacho ningetaka kuendeleza maishani mwangu mwote kutoka sasa mpaka ile siku ambayo mola atanichukua.

Ndoto yangu kubwa maishani ni kuwa mkulima bora Hili ni ndoto ambalo nimelipata nikiwa mtu mzima ama ni ndoto ambalo sikuwa nalo tangu utotoni Lakini ni ndoto ambalo ninaliaminia sana na ni ndoto ambalo ninangangana sana liafikiane kukuwa mkulima kwanguli inamanisha ya kuwa sihitaji kuajiriwa na inamanisha ya kuwa Ninaweza kujikimu kimaisha kupitia ukulima na sio hio tu Lakini mimi ni mmoja wa wale ambao wakulima ambao wanakulia usanii wao Ningetaka kukua mkulima ambaye ako na kampuni kubwa sana ya kuuza nyama ya nguruwe, ningetaka kukua mkulima ambaye anauza mayai nchini, na pia samaki. Hili ni jambo ambalo ningetaka litimie kwani ni ndoto ambalo ningetaka liendelee hadi na watoto wangu ata wao ningetaka wakue wakulima kama mimi.